Mafanikio gani ya binafsi unayo thamini kazini mambo zaidi ni mambo yepi pale kazini ambayo ni ni yako unayo unayo taka kuyatimiza ni maono yepi unayo pale kazini ya kibinafsi maono haya ya nachukua muda upi ili yawe yawe timilifu na ni nini unacho unachofaa kukifanya ili maono haya yawe ya yawe timilifu Mimi maono yangu au mafanikio yangu Mafanikio yangu ya kibinafi niweze kukuza akili yangu na kipaji changu na skills zangu katika kazi ninayo ifanya ili siku zijazo hapo mbele ninapoenda kwenye kampuni nyingine ni sikuwe na muda mgumu wa kutafuta kazi wajua siku hizi watu huangalia uwezo wa mtu Wanaangalia ni nini huyu mtu anaweza fanya ni nini ni vipi anaweza saidia kampuni yetu iweze kuwa nzuri ni mambo yepi anayoweze leta kwa nye kampuni yetu ili tuweze kupata manufaa bora zaidi sasa mimi jukumu langu na mafaniko yangu ya kibinafsi ni kuweza kukuza akili yangu kuweza kukuwa na ile experience vile tunavyo sema kwa kizungu experience yaani niweze kuwa nayo ili unapo ninapoenda kazini kenye kampuni nyingine nisiwe na wakati mgumu wa kuanza kuuliza kuulizwa vitu ambavyo siwezi fanya ndiyo mwanadamu hawezi kuwa kamilifu lakini ukiweka malengo yako na useme ni hivi Ninavyotaka kufanya kwenye mida kwa muda wa miaka mbili zijazo ni hivo na ukifuata ukifuata maadili yako ya kazi Unapata umeweza timiza Sasa ukikuwa na uwezo wa kufanya kazi nzuri Unapata kazi kwa haraka na pia unakua kwa kizungu tunasema unaenda kwa the highest bidder Kwa muda mchache sana Kwa sababu wale walio juu wanapenda watu ambao wako na uwezo wa kufanya kazi nzuri au kama naweza kukuza akili yangu vizuri na niweze kukua na mafanikio mazuri ya kukuza kipaji changu na kazi yangu na maadili yangu ya kikazi Naweza jifunza vitu vingine na niweze kuanzisha kazi yangu mwenyewe nikuwe na jifanya kazi mimi yaani kwa kizungu tunasema self-employed.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Mambo zaidi, mwaka mpya wako unaukaribisha vipi? Unaukaribisha na wenzako, familia, marafiki, au pekeako. Ni nini ambacho huwa unafanya mwaka mpya? Au kuna nini ambayo ni kama tamaduni wakati mwaka mpia unapoanza kwa maisha yako. Mimi mara nyingi mwaka mpya huwa nasherehekea, ndugu zangu familia na marafiki kule nyumbani. Huwa natoka kwenye naishi naenda nasherehekea na wao. Kwa sababu hiyo ni sikukuu kubwa sana, kwa sababu sio kila mtu amekua na uwezo wa kufikisha siku hiyo. Sasa kama una hicho kipaje, mungu amekupea uwezo huo, lazima ufurahie na wengine. Mara nyingi sisi tunapovuka mwaka mpya, huwa hatulali, huwa tunakesha usiku mzima, tunaimba, tunaomba, tunaabudu, tunahakikisha sisi wote tuko sawa. Tunafanya sherehe, mara mingi siku ya tarehe moja ya mwaka, huwa ni siku ya kuzaliwa ya babu yetu. Sasa huwa tunafanya tunamwimbia, tunafanya sherehe siku hiyo Kwa sababu ni mzee ndiyo Lakini ameweza kufika hapo na tunashukuru mungu na pia siku ya ya tarehe moja huwa tamaduni watu huenda kanisa Tunashukuru, tunasherehekea kama ndugu na jama Bada ya hapo kuna pia ile sherehe ya pale nyumbani Sisi wote tunajumuika, tunafanya sherehe pamoja, tunahakikisha kuwa sote tuko sawa. Siku hiyo huwa sikukuu sana katika familia yetu na kwa miaka hizi zote ambazo nimeweza kusherehekea na wao, hakuna siku imeweza kuwa siku mbaya. Na tunashukuru sana mungu kwa kutujalia kwa sababu mara mingi unapata wengi wanafika tarehe thelathini na moja disemba na hawafiki tarehe moja Lakini sisi tunashukuru mungu kwa kutuwezesha kuvuka kila mwaka salama salmini bila ugonjwa wowote Sasa mwaka mpya kwetu huwa ni siku kubwa sana sana mno na baada ya kusherehekea hiyo mwaka mpya na ndugu na jamaa huwa narudi kwangu pia na nasherehekea na majirani kwa sababu nimeishi na wao kwa muda wa miaka minne sasa. Sasa inabidi inakua tumezoeana kwa muda mrefu. Sasa inakuwa tu ni kitu ya kawaida kusherehekea na wao kwa sababu mara mingi mi huenda nyumbani na nawacha huko tunakoishi.

Unapendelea viatu gani? Ni aina gani ya viatu ambavyo unapenda kuliko zingine? Kwanini unavipenda? Mimi napenda viatu vya chini mara mingi na ambavyo vimefungwa yaani closed wakati mwingi. Kwa sababu unapata unaenda kazi na natembea mara mingi. Sasa ukikuwa na viatu ambavyo viko closed, unapata unaenda haraka. Mara mingi mimi tuseme asilimia tisini na tano Viatu vyangu vingi ni closed Kwa sababu mara mingi kwenye naishi hadi kazini Kuna vumbi haswa wakati huu wa kiangazi Unapata vumbi kuanzia asubuhi hadi jioni Hakuna mvua upepo unapeperusha vumbi kutoka chini kuenda juu Yaani unapata ukivaa viatu ambavyo vimefunguka yaani open Ukifika kazini unaona unapata umekuwa mchafu kupindukia kwa sababu ya vumbi Lakini viatu vya kufungwa closed napata nimekuwa afadhali yaani viko afadhali Lakini wakati niko nyumbani pale kwa nyumba mara mingi mimi huvaa tu pata pata yaani sleepers kwa sababu huwezi vaa viatu vya kufungwa kwa nyumba lakini nikitoka nikienda kazini nikienda mjini au nikienda mahali tupo pote huwa naava viatu vya kufungwa closed ndipo ni ndiposa nisi jikute nimebeba mchanga mwingi au vumbi mingi.

Niambie kuhusu shuguli zako za weekend. Kwanza mambo zaidi, huwa unafanya nini siku za wikendi, yani jumamosi au jumapili? Ni nani ambao huwa unashiriki au kuhusika na wawo? Uwa unafaya nini siku za wikendi au unaenda mahali fulani au unaenda kukula au kunywa kitu fulani Mimi siku nyingi za wikendi Uwa naenda Uwa naamka Nafanya usafi kiasi kwa sababu Uwa naenda kazi ni kila siku Nafanya usafi kwa nyumba Baada ya kufanya usafi na tayarisha kichochote tuchakula afadhali nisiwe nanjaa Baada ya kufanya usafi naoga alafu na natoka Maramingi huwa tunaenda kutembea na rafiki yangu Tunaenda labda kuzuru maeneo ya mbuga ya wanyama au twende kuona milima au yanitu twende tu mahali ambapo hatujaenda kwa mudamrefu au wakati mwingine unapata tunakutana tunaenda kwenye hoteli kujaribu vitoweo tofauti tofauti au kama siku hiyo tunahamu ya kujaribu vito weo huwa tu tunaenda tunakunywa kahawa alafu tuna tunaenda mahali pengine au unapata tunaenda katika mazingira ya michezo kuona michezo Kwa sababu sisi mara mingi huwa tu nashabikia timu ya Manchester United Sasa unapata kama wanacheza tunaenda Ama kama hawachezi siku hiyo tunaenda tuna tunaona michezo ya nchi yetu Kenya, kuna michezo ya ndani, kama Harambee Stars, yani kuna michezo tu mingi, au ksio Harambe Stars. Harambe stars hucheza wakati tunacheza na nchi zingine. Tunaona hizi michezo za timu ndogo ndogo kwenye nchi kama kama gor maya, kama shabiki, kama shabana. Yani michezo tofauti tofauti, timu tofauti tofauti kwenye nchi. Sasa unapata kama hatuna shuguli, tunaenda uko. Ama wakati mwingine tunamua tu Leo shuguli za nyumba zimekuwa nyingi Wacha tutupatane siku nyingine Tunamua tunafanya shuguli za pale nyumbani.